Sherehekea siku yako wa kuzaliwa vipi na sheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuangalia ni nini nimeweza kupata ama ni nini nimeweza kufanikiwa kukuwa nayo mwaka uliopita na naangalia mwaka ujao nataka nini, ni nini nataka kufaulu ama ni nini nataka kuazimia na ni nini kinanizuia kufika hapo.